Mimi hupata habari kupitia vyanzo mbali mbali mtandaoni. Mara nyingi natumia simu yangu kuangalia mitandao kama Twitter, YouTube na tovuti za habari kama Nation na Citizen. Pia napokea taarifa kupitia WhatsApp kutoka kwa marafiki na familia. Napenda kuchanganya vyanzo ili kuhakikisha habari ni sahihi na za kuaminika.